Napendelea kusoma pamoja na kuandika. Napendelea vyote lakini kikubwa sana ninachopendelea ni kusoma kwa sababu unapata ujuzi mpya, napata maarifa mapya, napata na mambo mapya ya kujifunza kila siku kwa hivyo. Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika ila napenda vyote.

Sipendelei kutembelea maeneo ya kihistoria na hakuna mahali ninapo pendelea kuenda kutembelea pa kihistoria ya kwa sababu pana nikumbusha mambo ya maumivu zaidi na pia naweza nikajifunza lakini sipendelei kutembelea maeneo ya kihistoria.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kupitia vifaa vya mawasiliano kama simu za mkononi pia ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kupitia mitandao kama Facebook X pamoja na WhatsApp kwa sababu ni njia raisi ya kufikiana pamoja na pia natumia mitandao kuwasilisha nyaraka tofauti tofauti za kikazi kwa timu ambayo iko mbali.

Kifaa cha teknolojia ambacho ni ngumu mimi kuishi bila kuwa nacho ingawaje inawezekana lakini si rahisi sana ni simu ya mkononi kwa sababu simu ya mkononi inanisaidia kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki Lakini pia simu ya mkononi inaniwezesha kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu Lakini pia simu ya mkononi inanisaidia kufanya shughuli zangu za nje ya kazi. Kwa hivyo nina ninapenda kifaa cha mkononi ambacho ni simu kuliko vifaa vingine vyovyote.

Sio maji mangapi. Ni maji kiasi gani. Maji ninakunywa maji lita mbili mpaka tatu kwa siku. Hicho ndicho kiasi ninachokunywa maji lita mbili mpaka tatu kwa siku. Na wakati mwingine ninakunywa mpaka lita tano. Kwa hivyo ni maji kiasigani. Sio maji mangapi.

Tabia ya unafiki na tabia ya uongo inanichukiza sana kwasababu ni tabia chonganishi baina ya mtu na mtu. Tabia ya uongo, ni tabia inaficha ukweli na haki. Tabia ya unafiki ni tabia inayogombanisha watu haswa makazini kwahivyo nachukia sana hiyo tabia.

Ninapendelea zaidi Android kwa sababu Android inanipa nafasi kubwa ya kuchagua vitu ninavyovitaka wakati ninaoutaka na namna gani ninaweza kuvipata Ukilinganisha na iOS ambayo yenyewe inanizuia vitu ninavyovitaka inaniwekea inaniwekea idadi ya vitu ambavyo ninapaswa kuwa navyo Badala ya mimi kuchagua kwa hivyo Android inanipa mawanda mapana zaidi ya kuchagua vitu kama application ni system ni mfumo mzuri sana ambao ninaupenda.

Hapana, sipendi kucheza mchezo ya ubao kwa sababu mwili wangu haushughuliki Zaidi tu ni ubongo wangu ndio utashughulika lakini mwili wangu haushughuliki kwa hivyo sipende kucheza mchezo ya ubao Ninapenda kucheza mchezo ya mpira wa miguu na kuogelea kwa sababu mwili wangu unashughulika Wakati wote tofauti na michezo ya ubao.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, huwa ninabuni vitu tofauti tofauti vitu vingi sana Ninapenda kufanya ubunifu kwa sababu ni sehemu inayonifariji na kunipa furaha. Na sehemu ambayo inanisaidia mimi kusaidia jamii kutatua matatizo tofauti na matatizo mengi.

Baba yangu ndie alinifundisha jambo muhimu, yeye ndie ambaye amenisaidia mimi kutembea katika njia nzuri na yeye ndie amikuwa shujaa wangu kwa hivyo ni baba yangu ndie alinifundisha jambo muhimu katika maisha na katika kujituma kwenye kazi pamoja na masomo.

Ndiyo ninapenda kunywa maziwa kwa sababu yanasafisha mwili wangu, maziwa ni kiungo muhimu sana kwenye mwili wa binadamu, ina vitamini nzuri sana kwa hivyo virutubisho vyake vizuri, ninapenda kunywa maziwa kwa sababu hiyo maziwa ni mazuri ni matamu na yanaboresha afya ya mwili.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya chumvi na limao kwa sababu vina nifanya mwili wangu unasisimuka katika nishati kwa hivyo ninapenda sana vyakula venye ladha ya limao haswa na chumvi kwa kiasi.

Ninafanya kwa kushirikiana na wengine, ninawashirikisha, ninasikiliza mawazo yao, lakini pia na mimi ninatoa mawazo yangu, tunayaunganisha na kupata wazo moja liilokamilika, alafu tunalifanya kazi kwa usahihi na ufanisi zaidi.

Nina sherehekea mwaka mpya nikiwa na familia, ninasherekea mwaka mpya nikiwa na rafiki zangu, kwa kula, kunywa, kusali, kumshukuru mungu, na kuomba kwa ajili ya mwaka ambao umeingia, na kumshukuru mungu kwa mwaka uliopita, na kumshukuru mungu kwa mwaka huu ambao umengia.

Nasikiliza mziki wa blues mara nyingi haswa country. Aninasikiliza mziki wa country mara nyingi kwa sababu ni mziki ambao unaujumbe, mziki ambao unamafundisho, mziki ambao unaburudisha na unagusa hisia za mtu kwa mafunzo.

Ninaifadhi fedha kwa njia ya benki. Ninahifadhi fedha kwa njia ya mtandao kwa maana ya mifumo miamala mifumo ya kidijitali ya simu pamoja na ya kibenki. Kwa hivyo, Ninaifadhi fedha zangu au pesa zangu kwa njia ya benki.

Hapana, sinunui vitu kwa kutumia simu kwa sababu vitu vingi vinavyouzwa kwa njia simu huwa ni vitu bandia, sio vitu halisi na vina muonekano tofauti katika uhalisia ukilinganisha na vinavyooneshwa katika simu kwa hivyo sinunui vitu kupitia simu.

Mara nyingi mchana huwa ninakula wali, pamoja na maharage, kwa sababu ninahitaji nishati wakati wa mchana, kwa ajili ya kufanya shughuli zangu za hapa na pale, kwa hivyo ninakula sana wali na maharage, mara nyingi wakati wa mchana, ya kwa hivyo ndivyo vyakula ambavyo ninakula.

Ndiyo ninapenda chakula kitamu kwa sababu kinaniburudisha mwili wangu, kinanifanya ninajisikia vizuri. Kwa hivyo ninapenda chakula kitamu kwa sababu mwili wangu naburudika na kujisikia vizuri na ninafurahia kula chakula kitamu haswa kikiwa kimepata uvuguvugu.

Wakati wa jua kali, ninapenda kutulia kwenye kivuli kizuri, nikitafakari mambo mengi, lakini pia wakati wa jua kali, ninapenda kunywa maji yenye ubaridi, ili niweze kupoza mwili wangu, pamoja na kuondoa hali ya majasho ambayo yanatokana sana na jua kali.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni ushirikiano wa wafanya kazi wengine, upendo wa wafanya kazi wengine na viongozi wa kazini, lakini pia kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni vitendo ya kazi vya kazini ambavyo vinaniwezesha kufanya kazi kwa wakati na uweledi zaidi.

Sipendi kusimamiwa kwa sababu napenda uhuru, wa kufanya kazi au kutenda jambo kwa utashi wangu bila kusimamiwa kila wakati Lakini ninapenda kusimamia kwa sababu ninapenda jambo langu, ninalotaka lifanyike, lifanyike kwa usahihi na uzuri zaidi.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video kama Call of Duty, GTA, ninapenda kucheza hiyo michezo kwa sababu ni michezo inayo nifurahisha akili yangu na utulivu, ni michezo ambayo inani wezesha kupumzisha akili yangu baada ya siku ndefu ya kazi au baada ya majukumu marefu.

Ningependa kujaribu mchezo wa riadha. Mchezo wa riadha ningependa kujaribu kwa sababu ni mchezo unaohusisha viungo vyote vya mwili. Lakini pia ni mchezo ambao unanifanya nifanye mazoezi mazuri ya mwili wangu. Na kuimarisha afya ya mwili wangu kwa sababu inafanya mzunguko wa damu unakuwa mzuri zaidi.

Kila jioni kabla ya kulala huwa ninasali, nikimshukuru mungu na kumuomba mungu, lakini pia kila kabla ya jioni, kila jioni kabla ya kulala ninatazama video tofauti tofauti, lakini pia ninasoma na kusali na kuingia kulala.

Sipendi kahawa wala sipendi chai kwa hivyo sina utaratibu wowote ule ambao ninaweza kukuambia kwa sababu sipendi kahawa wala sipendi chai pia kwa hivyo hicho ndicho ninachoeza kukuambia sipendi chochote kati ya hivyo vyote viwili ambavyo umeviuliza.

Upendo ndiyo jambo muhimu la dini kwangu, kwa sababu upendo ndiyo chanzo kikuu cha wokovu, na upendo ndiyo asili ya mungu wetu ambae tunamuabudu, mungu wangu Yesu Kristo, asili yake ni upendo kwa hivyo hilo ndilo jambo muhimu katika dini kwa angu.

Napenda kutembea msituni kwa sababu msituni kuna mazingira asili Lakini napenda kutembea msituni kwa sababu nitakutana na viumbe wazuri waliumbwa na mungu kama vile ndege wanyama mwitu, wanyama msitu wale, wanyama mwitu kama mbega Ninapenda kwa sababu.

Kifaa changu ninachaji mara mbili kwa siku, usiku, lakini pia ninachaji mchana au jioni. Kwa hivyo ninachaji kifaa changu mara mbili kwa siku, diyo. Sichaji zaidi ya hapo, labda kama nikiwa ninatumia kufanya kazi.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa ni naishi mbali na mahali nilipozaliwa kutoka natuna sababu mbali mbali za kimaisha Kwa hivyo sipo siishi mahali ambapo nilizaliwa ni naishi nje ya mahali ambapo nilizaliwa ni eneo tofauti kabisa eneo lambali kabisa.

Ninalinda faraghayangu mtandaoni kwa kuto kushiriki mambo yangu binafsi, kwa kuto kuwajulisha watu mambo yangu binafsi, na kwa kuto kutoa taarifa zangu binafsi kwa mtandao, katika mtandao. Kwa hivyo hiyo ndiyo namna ninayolinda faragha yangu.

Ninapenda msimu wa Christmas na mwaka mpya kwa sababu ndiyo msimu ambao nakutana na familia yangu, rafiki zangu, wa karibu na jamaa zangu kwa ajili ya kushiriki furaha na tabasamu la siku kuu. Ninapenda msimu huo wa mwaka kwa sababu ya upendo naokutana nao.

Sera ya afya. Sera ya afya kwa kampuni ni nayona ni muhimu sana kwa sababu inalinda afya za wafanya kazi lakini pia afya ya muajiri kwa mana ya kwamba sera ya afya ni kiungo muhimu sana katika utendaji wa kampuni kwa sababu ya ulinzi.

Ninapenda AC kwa sababu nikifaa kinachotoa upepo wenye baridi ya kupoza mwili pamoja na kuburudisha mwili. Tofauti na upepo ambao unakuja kwa kasi na unawezekana kuharibu ngozi na vitu vingine.

Nahifadhi data yangu kwenye mifumo ya kimtandao ni nahifadhi data zangu au taarifa zangu kwa kupitia tarakilishi na hard disk ni natumia kuhifadhi data zangu kupitia hivyo vitu.

Nina mausiano mazuri sana, nina wapenda, wananipenda, ninawaeshimu, nawo pia wananieshimu, tunashirikiana kwenye mambo mengi, ya ushauri, pamoja na utendaji, ninawapenda sana waze wangu na tunashirikiana vizuri sana.

Wazo zuri ni kwamba mtu afuatilie maisha yake, asiogope mtu anafikiria nini kuhusu yeye, na kama anachokifikiria kuhusu yeye ni kizuri kitamsaidia sawa, lakini kama akimsaidi bali kinamshusha, basi asikiwaze.

Hapana, sijawai kuenda maonyesha ya sanaa, lakini natamani kuenda maonyesha ya sanaa ili kuweza kujifunza mambo mengi na kuona watu wanafanya nini, lakini pia kujua sanaa inatengenezwa namna gani iliniweze kufahamu mambo makubwa.

Ndiyo ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Whatsapp, pamoja na X ninatumia hiyo mitandao kwa ajili ya kupata tarifa tofauti, tarifa mbalimbali ambazo sisifahamu na ninapenda kutumia mitandao kwa sababu ya kiburudisho.

Kumbu kumbu nzuri za shule ni wakati nilipokuwa nikicheza na wenzangu, wanafunzi wenzangu, tulipokuwa tukiogelea, na tulipokuwa tukiecheza mpira wa miguu pamoja, wakati tulipokuwa tukishirikiana kwenye mambo tofauti tofauti, kwa hivyo hiyo ndiyo kumbukumbu mzuri za shule au kumbukumbu mzuri za shule nilizo nazo.

Huwa ninajianda kwa nyaraka, ninajianda kwa kusoma, ninajianda kia kili, ninajianda kwa ajili ya usikivu, ninajianda kwa ajili ya mkutano kwa kupitia wasifu ambao umeandaliwa au naweza nikasema hotuba ambayo imeandaliwa kwa kiswahili kizuri zaidi.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa nina lala, ninajilaza kwa ajili ya kurudisha nishati ambayo nimeitumia muda mrefu ili pia akili yangu iweze kutulia na kukaa sawa kwa hivyo wakati wa mchana mapumziko ya mchana huwa nina lala.

Ninajilinda kwa kutoa taarifa mamlaka usika, uwa ninazijulisha, kuhusiana na kinachoendelea, lakini pia sibonyezi tu viunganishi bila sababu ya msingi, viunganishi vya mtandao ambavyo sivielewi, uwa sivibonyezi.

Kazi ya nyumbani ambayo ni naichukia niii ya kufua. Naichukia kwa sababu ni kazi ambayo inaa ina inanifanya mikono yangu inachoka sana. Lakini pia viungo vyangu vinakuwa vinauma sana kwasababu ya kuu ya kuinama sana.

Ndiyo, ndiyo ninapenda kulima bustani. Haswa bustani ya matunda na mboga mboga ili kuweza kupata aa vyakula pamoja na mahitaji mengine ya nyumbani. Ninapenda kulima bustani kwa sababu hiyo. Kwa sababu pia bustani huleta aa aa viumbe wazuri kama vile vipepeo.

Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu ninapenda kula. Kwa hivyo, ninapenda kupika ilikuweza kupata chakula kizuri, pamoja na kueza kula chakula ninachokipenda. Nisipo pika sitakula chakula ninachokipenda, nitakula chakula ambacho anapenda mtu mwingine.

Huwa ninatulia, ninatazama mgogoro unaendaje, ninatazama chanzo cha mgogoro ni nini, alafu ninatafuta suluhisho la huo mgogoro. Na kama ninae ambaye nipo naye kwenye mgogoro, amekuja juu katika hasira huwa ninatulia, ninamuacha atulie kwanza.

Ninafanya usafi ili kulinda mazingira, situpi takataka ovyo, situmii plastic ili kuepusha uaribifu wa mazingira, lakini pia ninaimiza wenzangu kufanya usafi na kutunza mazingira ili yaweze kututunza na sisi.

Ninapenda utulivu wa mtaa wangu, ninapenda ukimya wake, ninapenda heshima ambayo watu wanayo, wanaheshimiana, ninapenda utulivu, ninapenda amani, na ninapenda kushirikiana, ushirikiano wa mtaa wangu. Kwa hivyo ayo ndiyo ninayo yapenda.

Hapana sipendi kuvaa kofia kwa sababu inanifanya nijione kwamba ni muhuni lakini pia sioni faida yake kuvaa kofia kutokana na taaluma yangu siruhusiwi kuvaa kofia ya aina yoyote ile.

Ninafanya marafiki wapya kwa njia ya mtandao, haswa mitandao ya kijamii kwa kutumiana jumbe fupi, kwa kuzungumza hali za maisha na mada nyingine nyingi, na pia ninafanya marafiki kwa njia ya michezo tofauti tofauti.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kuangalia video, kwa kucheza michezo ya video, kwa kutazama filamu na tamdhilia tofauti ili kujiburudisha kwa sababu muda wangu wabure ni muda ambao ni napumzika.

Ndiyo, ninaweza kuhishi siku moja bila teknolojia na hata zaidi ya siku moja ninaweza kuhishi hata siku tatu mpaka wiki bila teknolojia Kwa sababu nina jitegemea mimi mwenyewe lakini nategemea ni teknolojia ipi teknolojia ya maji Inayoniwezesha kupata maji Siwezi kupita siku moja bila kutumia Lakini teknolojia ya umeme naweza kufumilia.

Mimi na marafiki zangu ninapenda kucheza michezo ya video Lakini ninapenda kubadilishana nao mawazo ya kimaisha upande wa uchumi, upande wa maisha ya kijamii na kitamaduni Ndiyo, ninapenda kufanya hizo na marafiki zangu.

Ninatumia wifi, situmii data ya simu. Ninatumia wifi kwa sababu ni rahisi na ina kasi zaidi ya mtandao ukilinganisha na data ya simu ya kawaida ambayo inategemea mawimbi ya minara ya simu kwa hivyo ninatumia wifi.

Ninampenda Joseph Murphy ambaye ameandika kitabu kinaitwa The Power of Your Subconscious Mind Icho kitabu ni kizuri sana, ninakipenda kwa hivyo ninampenda sana Joseph Murphy kwa sababu amelezea uwezo wa akili ya mwanadamu upo vipi na kwamba uwezo wa akili ya mwanadamu unalimitiwa na nini?

Hapana, sisomi gazeti na sipendi kusoma gazeti kwa sababu magazeti mengi yanaandika taarifa za uongo na za uchochezi kwa hivyo sipendi kusoma gazeti. Ninapenda kufuatilia taarifa zote katika mitandao ya kijamii na kufanya utafiti wangu mimi mwenyewe kwa hivyo sipendi kusoma gazeti.

Ninashugulikia wateja kwa kuwakaribisha na kusikiliza mahitaji yao. Kisha ninaangalia namna gani ya kuwahudumia hawa wateja kama wanahitaji kupelekwa idara nyingine tofauti na idara yangu, ninawapeleka kwa kuwapa rufaa kuenda huko.

Ningependa kuona barabara zikiwa zimetengenezwa kwa kiwango chalami, ningependa kuona miundombinu ya majitaka imeboreshwa, ningependa kuona michezo inatiliwa maanani sana kwa sababu ni maendeleo ya jamii kwa upande wa akili, nidhamu na mwili pia haswa kwa upande wa watoto.

Nashiriki kwa kutoa elimu na misaada tofauti tofauti. Nashiriki kwa kusaidia watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu ya mitaani. Lakini pia ninashiriki kwa kutoa misaada ya kimaendeleo haswa katika miradi ya jamii.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya vitendo ya kuhusika na watoto katika kufanya uokozi wa watoto ambao wanapitia mazingira magumu kama vile unyanyaswaji wa kijinsia pamoja na walemavu kwa hivyo mafunzo haya yamenisaidia mimi kujua namna gani naweza kuwasaidia watu wa namna hiyo.

Ninapenda kununua vitu madukani, maduka ya moja kwa moja, ya kuyaona kabisa na kuona vitu kwa macho yangu. Ninapenda kununua vitu dukani, sipendi kununua vitu mtandaoni, kuepuka, wizi na ulaghai. Kwa hivyo, napenda kununua vitu madukani, maduka ambayo ninaweza kuyaona.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpia, lakini nikilipwa. Na kama hiyo teknolojia itanifaidisha, nitajaribu. Lakini jumla yote kwa yote ninapenda kujaribu teknolojia mpia. Aswa teknolojia za kimtandao, ninapenda kujaribu.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa, ili niweze kujua dunia inaenda namna gani, na hapa tulipo sasa hivi, tunaelekea wapi. Kwa hivyo ninapenda kufuata matukio, ninapenda kufuatilia, ya, sio kufuata, ni kufuatilia. Ninapenda kufuatilia matukio ya kimataifa, ili kujua mataifa mengine yanafanya nini.

Hapana, sipendi muziki wa jadi, sipendi kabisa kwa sababu nyimbo muziki mingi ya jadi, sio mizuri, haini burudishi, haini furahishi, sana sana inanipa huzuni, inaniogopesha na kunifanya nijisikie ovyo.

Napokea maoni kwa mitazamo kwamba maoni yao yanaweza kuwa bora na yanaweza yasiwe bora. Kwa hivyo maoni kutoka kwa wengine ninayapokea kwa utayari. Nikiwa tayari kwamba maoni haya yanaweza kunifurahisha au ya sinifurahishe.

Nimewahi kujaribu tacos. Chakula kinaitwa tacos ni chakula cha cha watu wa Mexico. Ni chakula kwa kweli sikukifurahia ila nilifurahia tu nyama lakini kwa ujumla sikukifurahia. Lakini ni chakula nimeona niki nikizuri kwa afya.

Ninapumzika kwa wakati, ninakula kwa wakati, ninapata muda wakutumia vifaa vyangu kwa wakati Kwa hivyo hao ndiyo mambo ninayo yafanya kwa ajiri ya kueka afya yangu kwa nzuri na pia ninafanya mazoezi ya viungo ya, ninafanya mazoezi ya viungo pia.

Ninapenda harufu ya manukato mazuri pamoja na harufu za maua na matunda. Haswa harufu ya matunda ya nanasi pamoja na tufaha. Ninapenda harufu zake kwa sababu ni matunda mazuri lakini ninapenda zaidi harufu ya malimao kwa sababu ninapenda malimao.

Ninapenda sanaa ya michezo na sanaa ya filamu kwa sababu ni sanaa ambazo zina nifanya ni weze kutulia mwili wangu na akili yangu ni weze kurekebisha mtazamo wangu lakini pia afya ya mwili wangu kuwa sawa.

Wakati wa mapumziko kazini huwa ninatulia tu, ninakuwa nimekaa, nina kuwa nina tumia simu yangu, nina peruzi mitandaoni, nina tazama video, ninaangalia taarifa tofauti, taarifa mbalimbali, ninaangalia mawazo ya watu kwenye habari tofauti na mambo yanayoendelea.

Mchezo wa kiolimpiki ninaopenda ni mchezo wa kurusha mshale Ninaupenda kwa sababu mchezo huu unausisha mwili wangu na mchezo huu mchezo ninao kumbuka nilio furaia kutazama ni mchezo wa kurusha mshale wa olimpiki na mchezo wa mchezaji wa kiolimpiki ninayempenda kwa kweli anaitwa Usain Bolt Uyu ni mchezaji mwenye mbio zaidi ambaye ninampemda kwa michezo ya kiolimpiki ninafuraia uwa ninawaza ninaisi furaha sana.